Mafanikio ambayo nimeyapata kazini yamekuja pole pole lakini yamenijenga sana kama mtu sio mafanikio ya ghafla ama ya kelele mingi bali ni yale ya hatua kwa hatua ambayo unaniona nimekua ndani kwa ndani moja ya mafanikio makubwa ni kuaminika kazini kufikia mahali mtu anapewa majukumu muhimu muhimu bila kusimamiwa kila wakati nikitu vikubwa hivo ilinionyesha kuwa watu wanaona bidii yangu, nidhamu yangu na namna ninavyo shughulika kazini kwa uwajibikaji. Pia nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu kazini. Nilipo anza kulikuwa na mambo mengi sikuwa naelewa na wakati mwingine nilikuwa na naogopa kufanya makosa. Lakini kwa kuuliza maswali, kusikiliza wale wako mbele yangu na kujifunza kutokana na makosa, nimeweza kuwa bora zaidi. Sasa naweza kushughulikia kazi ngumu kwa ujasiri zaidi kuliko zamani ii imeniongezea kujiamini sana sio kazini tu bali hata kwa maisha ya kawaida mafanikio mengine ni uwezo wa kufanya kazi vizuri na watu tofauti tofauti kazini unakutana na watu watabia mitazamo na kazi tofauti. Mwanzoni haikuwa rahisi lakini nimejifunza kuvumilia, kusikiza na kuheshimu wengine hii imenisaidia kujenga mahusiano mazuri, mazuri na wenzangu wa kazi kufanya kazi kama timu moja na kuona matokeo mazuri, kuna leta furaha ya kipekee pia najivunia kwamba nimeweza kusimama imara, hata wakati mambo yalikuwa magumu kulikuwa na nyakati za msongo, kazi kuwa nyingi ama changamoto za nje ya kazi kua athiri moyo lakini niliendelea kusimama, sikuwacha kazi yangu ishuke hiyo imenifundisha uimara na kunifanya ni jiamini zaidi kua naweza kushinda changamoto zenye ni mingi sana kwa upande mwingine mafaniko yangu pia yanaonekana kwa namna inavyo pokea mrejesho siku hizi nikikosolewa, sipati hasira kama zamani nachukua kama nafasi ya kujifunza na kujiboresha hio ni hatua kubwa ya kukua kazini. Kwa ujumla, mafanikio yangu kazini sio tu kupanda cheo ama ongezi. Bali ni kukua kama mtu anaijua kazi yake. Ana heshimu na ana heshimiana pia na wengine na anayesonga mbele bila kukata tamaa. Hayo ndio mafanikio ninayo ya thamani zaidi.